Napendelea chakula chenye ladha nzuri, yaani ladha ambayo ni nzuri mdomoni kwa sababu unapokula chakula chenye ladha nzuri, kwanza unajisikia vizuri, pia utafurahia chakula chako.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii, kwa sababu mitandao ya kijamii inansidia kwenye kazi zangu mbalimbali ambazo nazoendesha. Pia kupitia mitandao ya kijamii, najua vitu vingi ambavyo vinaendelea, napata taarifa mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Hivo mitandao ya kijamii naitumia.

Kwanza kabisa jinsi inavyo boresho mchakato wangu wa kazi. Na boresha kwa kufanya marekebisho. Labda ikitokea kama kuna sehemu ambako nime teleza hivo nafanya tathmini juu ya kazi zangu zote hivo. Nina boresha kwanjia ya kufanya tathmini na kujisaisha sehumu ambako nime kosea.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video. Kwa sababu ni michezo ambayo inafurahisha. Inatengeneza ushirikiano baina yangu na watu wengine. Hivo michezo ya video anaipenda sana. Inafanya pia nifurahi.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu mfumo wa usalama wa vidole kwanza ni njia rahisi ya kulinda vitu ambavyo unavyovimiliki labda ineza ukawa kwa njia ya password namanisha neno la siri. Kwa hiyo mfumo wa alama wa vidole, unasaidia sana upande wa neno la siri.

Anasharekea siku yangu ya kuzaliwa na familia, pia na marafiki. Hivo siku yangu ya kuzaliwa, hasa napenda zaidi kuchukua familia yangu, nao na marafiki, wachache, na kutoka, sehemu tofauti tofauti. Labda inaeza ikawa ufukweni, kuenda kutembea tembea na kujifurahisha kidogo kwa kunywa, kwa kula, ni hivo.

Ndiyo, napendelea zaidi kutembea kwa muguu kwa sababu kutembea kwa miguu ina faida mbali mbali. Kwanza kabisa ni mazoezi, pili pia unafanya mwili kuchangamka kupitia kutembea kwa sababu ni unashughulisha mwili mzima. Iyo pia ni moja ya mazoezi.

Natumia kompyuta kwenye matumizi tofauti tofauti. Hila natumia kompyuta kwa sababu ya kuifathi tarifa ambazo taifazangu binafsi kutoka kazini na kutoka sehemu mbali mbali ambazo napozipata. Hila pia natumia kompyuta kwenye mitandao ya kijami. Hila pia natumia komputa kama kifacha internet.

Niliamka saa moja kamili asubuhi. Kitu ambacho nilikifanya baada ya kuamka nilisali. Nilimuomba mungu ili siku yangu iende vizuri. Napoenda kazini na siku nzima kwa ujumla. Asubuhi nilikunywa chai ya tangawizi ambayo ni ya viungo tupu. Hivyo ndo vitu ambavyo navipendelea zaidi kuvitumia asubuhi. Na nilienda kazini kwa kuanza siku yangu vizuri kabisa na kuimaliza vizuri. Na asubuhi hii nilihisi nisiku ambayo nilikuwa nafuraha sana. Kutulana kuna mambo ambayo yameenda vizuri. Kwa hiyo ilikuwa asubuhi njema sana.